Mimi huchukulia wasilisho kama jambo zuri kwa sababu huwa inasaidia kila moja kupanua mawazo yake na kuonyesha jinsi anavyoelewa kuhusu swala flani kwaivo wasilisho ni vizuri kwa sababu kitu chenye mi najua naambia mwenzangu mwenye hajui na hivo hivo yeye pia kitu yenye mi sijui ananambia. So kupitia suluhisho wasilisho watu husaidika na kujifunza vitu tofauti tofauti.

Nishawai kushiriki mashindano ya mbio katika shule ya msingi na katika mashindano hayo niliwai kuibuka nambari moja ama wa kwanza katika mashindano hayo na na yalikuwa ni baina ya shule shule kadhaa za maeneo yenye ninayotoka.